Ndio, nimewahi kusafiri kuenda mahali pazuri palipo na mandhari ya kuvutia na utulivu. Nikakumbuka sehemu yenye mazingira ya asili kama mlima, miti ya kijani na hewa safi. Ambayo ilinifanya nijisikie na amani pamoja na furaha. Safari hii ilinipa nafasi ya kupumzika, kufurahia uzuri wa mazingira na kupata kumbukumbu nzuri ambazo, bado nazithamini hadi leo.

Nafanya mambo kadhaa kupunguza matumizi ya plastiki. Kwanza natumia mifuko ya kubeba inayoweza kutumika tena badala ya mifuko ya plastiki. Pia naepuka kununuwa bidhaa zilizo na plastiki nyingi. Na nachagua chupa za maji zinazoweza kujazwaa tena. Vile vile napanga taka za plastiki ili ziweze kurejelewa. Hii husaidia kulinda mazingira na kupunguza uchafu.

Ndiyo, nimewai kununua tikiti za tukio kama tamasha au mechi ya michezo. Kununua tikiti unipa msisimuko na unifanya nijipange mapema ili kufuraiya tukio lenyewe. Pia, ununuzi wa tikiti unifanya nijisikie kuwa sehemu kubwa ya tukio hilo kabla hata halijaanza.

Natumia simu yangu kila siku kwa mambo mbali mbali ya kazi, mawasiliano na burudani. Kwa kawaida, utumia simu kwa masaa machache kwa siku asaa kuwasiliana kupitia simu na ujumbe. Kuangalia barua pepe na kutumia mitandao ya kijamii. Programu nazotumia zaidi ni za mawasiliano kama whatsapp pamoja na intaneti kwa kupata bari ya kujifunza mambo mapya. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa kawaida sana. Ilitumika zaidi kwa kupiga na kupokea simu. Lakini ili nifuraisha kwa sababu ilikuwa hatua kubwa katika mawasiliano. Kwa sasa, simu inanisaidia kwa kurahisisha maisha kwa kunipatia taarifa haraka, kupanga ratiba na kuwasiliana kwa urahisi na watu mbali mbali. Hata hivyo, ninaona muda mzuri kuzima simu ni wakati wa kulala, pumzika au ninapokuwa na familia ili kuupa akili utulivu na kuimarisha mahusiano ya ana kwa ana.